Mimi hujipanga kwanza, nikisha jua topic ni ina hii, maada ni ina hii, hujipanga, halafu baada ya kujipanga, ninaanza kufanya uchunguzi, ninapata information ya kutosha, ndiyo niweze kukagua, na kuanza kuandaa report, nikiwa nimejipanga na kila kitu.na mpango wake.

Simu yangu natumia kwa mtandao wa X, WhatsApp, lakini sana sana ni kwa kubashiri mchezo, ya ni betting. Ya, hapa ndiyo simu yangu hutumika sana sana. Na vitu vingine lakini sana sana ni kubashiri mchezo, na mtandao wa X.

Pengine mafunzo haya hayahusiki na kazi yangu, ama nilioisomea, lakini ningependa kupata mafunzo ya huduma ya kwanza. Kwa wakati mwingine unasaidia sana, wakati unahitajika, ningependa kuwa na mafunzo ya huduma ya kwanza. Ndio niweze kusaidia mtu yoyote anapohitaji usaidizi wangu.

Nimefikiria mara nyingi sana, nimepatwa na hilo wazo, tatizo kuu ni kuwa hatuna hiyo pesa ya kuanzisha biashara lakini nimekuwa na mpango, nimejua hata ni biashara gani ambayo naezo kuyanzisha lakini changamoto kuu imekua pesa ya kwanzisha biashara hiyo, ya ni hiyo peke yake.

Kuna kampuni nyingi, lakini kampuni mojawapo ni Cisco. Pia kuna kampuni ya Meta na pia kampuni ya X. Kampuni hizi zimejaribu sana kwenye mtandao na kwenye teknolojia. Pia nisisahau kampuni ya Microsoft na pia kampuni ya HP. Kampuni nyingi sana, lakini kampuni ninayoiaminia kwa yote ni hayo ambayo nimesema.

Makosa ikitokea kazini, kitu cha kwanza ni kukubali kuwa makosa mefanyika na hawezi rudisha wakati nyuma. Kitu cha pili ni kujaribu kutoa mbinu za kusuluhisha makosa hiyo. Ina pia natagimena aina ya kosa. Kwa hivyo kusha toa mbinu za kusuluhisha kosa hilo, unajipanga tu jinsi ya kusuluhisha.

Siku hizi ukomavu wangu na miaka ambaye nimefika imenifunza kuwa mpole, sauti yangu iwe ya chini na kujifunza kumsikiza mwenzangu. Hadi nielewa kiana ishida yaki kwa wapi, pia na nguvu ya kunielewa pia ndo tuweza kusulisha makasa yetu.

Kitambo nilikuwa na pendelea t-shati wakati nilipokuwa na mwili mdogo kidogo. Lakini siku hizi mimi hupendelea shati kuliko t-shati kwa sababu nimikuwa na mwili mkubwa na kuna vile t-shati ufuata mwili na uchora mwili na kakama nimejaa kwa t-shati. Lakini shati hukaa vizuri kwa mwili unifanya ni kaya ni kama ni na hiyo nguvu wanelewa. So kwa siku hizi umpendelea shati Unless niirudi kufanya mazoezi Nitajipata nikipendelea zote, lakini kwa sasa ni shati zaidia tishati.

Mimejaribu kufuatilia vipawa vyangu ama uwezo wangu kwa vitu vingi na nikama sijaona kipawa changu chachote kwa vitu vingi ambavyo ni mevifanya Kwa sababu kama uchoraji, kuna wale napenda kuimba, kuna wala wapenda kupiga densi yangu ni kama ipo kwa utangazaji na hiyo ndiyo kazi ambayo nilipenda kufanya tangu nikiwa mtoto Lakini kwa sasa nafanya kitutofauti na nilisomea kitutofauti Lakini naona kwamba kama kipawa changu kipo katika utangazaji Ama wale wakusoma tarifa za habari kwenye tv au kwenye televisioni au kwenye radio Mimi huona kwamba hiyo ndio kipawa changu Lakini sina uwezo wa kukitambua kasubabu nilisomea kitu tofauti.

Nikitizama nje ya dirisha yangu kwamba kwanza kitu inajafaa kuelewa ni kwamba Mimi inaishi kwa nyumba ya kupanga Hapa chuko nyumba zimezingukana mlango mkubwa ni mmoja so Nikitizama nje ya dirisha mimi nauona naona nyumba nyingine Lakini kwa juu naeza ona miti na nje kuna jua leo kwa hivyo hakuna mawingu mengi Naam, anga ni rangi ya samawati nje kuna manguo imeanikwa ya majirani kama kawaida naam So sioni vitu vingi kwa maana mandhari yangu imekabwa.

Kama nilazima nile chakula kilicho na mafuta, ni upendo wangu na ni kwa mapenzi yangu kuwa chakula hicho kiwe na mafuta ya wastani. Lakini kama nichaguo kwa vitu viwili kilicho na mafuta na kisicho na mafuta, itabidi tu nichague kilicho na mafuta kwa maana vyakula vilivyo pikwa na mafuta ni vitamu ukilinganisha na vyakula vilivyo pikwa na bila mafuta namaanisha. Kwa hivyo kama ni kuchagua, nitachagua kilicho na mafuta Lakini mapenzi yangu ni kuwa kikuwe na mafuta ya wastani mambo na afya, sipendi chakula kilicha na mafuta mengi.

Kofia sipendi, ingawa jua ikiwa kali naweza vaa, lakini mimi si mtu wa kuvaa kofia. Kofia yafanya kichwa kujaa joto na mimi nina nywele nyingi, kwa hivyo kuvaa kofia itanifanya nisiwe kawaida. Kwa hivyo mimi sipendi kuvaa kofia.

Nina bidhaa nyingi ambayo napenda kununua Nasema hivi kwa sababu naangalia historia yangu ya vitu ambayo nimevinunua kwangu ina vitu vingi ambavyo napenda kuvinunua Lakini tukisema zaidi, kitu ambacho nakipenda kukinua zaidi naeza sema ni bidhaa vyombo vya elektroniki sababu nikiangalia kwangu Hata nikifanya mwangalio wa miezi kama miwili iliopita, ni vyombo vya elektroniki ambavyo vimekua akilini, kwa akili yangu na ambavyo nimivinunua nikifanya Nikilinganisha na, nikilinganisha na nguo pengine na vitu vingine kama vyombo vya nyumba vyombo vya elektroniki zina, hizi ni kwa wingi.

Nilivyo sema katika audio niliyorekodi hapo awali ni kwamba mimi ningependa kuwa mtangazaji kwa hivyo na penda kusoma zaidi. Kuandika pia lakini tatizo la kuandika ni kwamba mtu huchoka. Kusoma ni rahisi kuliko kuandika kwangu. Watu wengine siwezi jua lakini kwangu kusoma ni rahisi kuliko kuandika. Na mtu hachoki sana kusoma ukilinganisha na kuandika. Kuandika yataka ubunifu, yataka kufikiria, inataka time, inataka wakati na mtu haezi kuwa na hiyo kila wakati kusoma ni rahisi, unaweza soma kila mahali, kwa gari sehemu yoyote, mandhari tofauti, ukilinganisha na kuandika Uki kwa gari unasafiri ni ngumu uandike Naam.

Timu ya mbali, njia rahisi ya kufanya kazi nao ni kupitia mtandao. Sikwizi teknolojia imefanya kazi kuwa rahisi. Kwa hivyo timu ya mbali, unatumia tu mtandao. Unaweza kuwasiliana kutumia email ama mtandao ya kijamii kama vile WhatsApp, Facebook na nyinginezo. Sikwizi kuna mitandao ya kutumia video kama vile Microsoft Teams, Cisco WebEx na pia kuna ingini ya Google, inaitwa Google Meet Ama Zoom, mbali ili tupiliwa mbali na Google Meet Kwa hivyo hivyo ndo mitandao mtu waneza tumia Inawafanya kazi kuwa rahisi na watu wengi wali kumbatia mitandao hizi, mitandao hii kwanzia wakati wa COVID-19 ndo watu waliweza kukumbatia mitandao hii Kwa hivyo, kufanya kazi na watu wabali ni mitandao ya kijami.

Kila mtu hupenda—naweza kusema hivyo—lakini mimi napenda sana maji ya moto. Ndiyo maana nimeweka ile wanayoita 'hot shower' kwangu, kwa sababu huku ninapoishi huku, weather sometimes hubadilika, sometimes huwajoto, sometimes baridi. Kwa hivyo ina tegemea, lakini sana sana mi hupenda joto, hupenda maji ya moto, kwa sababu ni rahisi, ni rahisi kuoga asubuhi na maji ya moto, na pia, lakini wakati mwingine naoga na maji ya baridi. Kama sasa jua ilivyo kali, napanga kuoga lakini nitaoga na maji baridi. Sitaoga na maji ya moto. Maji ya moto ni jioni asubuhi ama wakati kuna baridi.

Kwa sasa sina kazi, lakini natumaini swali hilo linaweza kurejelea wakati ninapokuwa na kazi. Kitu cha kwanza nilichokuwa nafanya asubuhi ninapofika kazini, ni kufungua kufungua tunaita email, nafungua in my email inbox na angaliandani, na angali kama nina email impia, niweze kujibu. Zote za kazi na email yangu ya ubinafsi, na zifungua zote na kuziangaliandani. Niweza kuthibitisha kama na meseji ama nimepata mwaliko wa kuenda interview au kitu kama hiyo. So kwa hivyo kitu kwanza ni kuangalia email na pia kuangalia kama ofisi lisafe na vitu vingine kama hiyo. Na kuakisha kila kitu kiko sama ndoni kifanya kazi ni sikuwa na tatizo lalote. Kwa hivyo na kujipanga.

Njia rahisi ya kushugulikia kazi ya dharura, kwanza ni kutulia, ku be calm, yaani kukua umetulia, na pia wanasema usishugulikia kama mtu anayefanya mjengo, shughulikia kama mtu ambaye anafanya kazi ya kuzima moto, unatulia, unaharakisha, unahakikisha inafanywa kwa haraka na upesi, lakini kwa ustadi na ukamavu. Ili kazi hiyo iweze kushughulikiwa vizuri na vyema. Wanasema speed and accuracy. Hivyo ndivyo, hiyo ndiyo njia rahisi. Pia mawasiliano inafaa ikue nzuri, mawasiliano nzuri itafanya kazi ifanyike kwa ustadi na uelekevu.

Kwa kawaida, pahali pa ibada mi huenda maramoja kwa wiki. Yoni jumapili, mi ni mkristo. Kanisa yangu ni kanisa ya Full Gospel. Lakini kwa wakati mwengine huwa tunaenda AIC. Kwa sababu tukienda nyumbani, wakati nipo nyumbani hakuna kanisa ya Full Gospel. Kwa hivyo ni AIC. Hapo ndipo marahemu mama yangu alikuwa ana abudu. Kwa hivyo, maramoja tu kwa wiki. Lakini wakati mwingine nikiwa nimekutwa na wakati nakosa kuenda kanisa. Na kaa tu nyumbani na kusikiza maybe pengine radio au kitu kama hiyo Kwa kawaida ni mara moja kwa wiki.

Kwa kawaida mimi huunda marafiki nikiwa katika, nikitoka nje, nikuwa huko nje, nikutane na watu, kama ni hoteli, sana sana, wakati ambapo tuna tunaangalia mpira pamoja, tunaangalia mchezo, kama wa leo, huo mchezo wa Arsenal na Manchester United, hapo mimi huunda marafiki kwa wingi, ama nikiwa kazini, mimi hukutana na watu wengi, tunaongea na pia hivyo ndiyo mimi huunda marafiki. Kama ni urafiki wale ule wa waschana, mimi ni kuwatafuta tu.